Mafunzo ambayo ningependa kupata katika kazi ni jinsi ya kuendesha kazi kwa wapesi ili kumaliza kwa wakati ufaao na mimi kujiendeleza katika zangu ziara zangu za kibi nafsi.

Kabla ya kuanza kazi, husafisha nyumba yangu ili ibaki ikiwa safi. Nakunywa kiamsha kinywa na kujitayarisha vizuri kwa kuoga. Na kumaliza shughuli maalum ambazo zinafaa kufanywa siku fulani ili kuanza kazi.

Rangi amabayo napenda sana ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe hufanya mahali kukaa vizuri na pia hupendeza. Rangi nyeupe nimeipaka katika nyumba yangu kwa ukuta. Inanifanya kuhisi vizuri wakati nimezungukwa na rangi nyeupe.

Mimi nalinda faraga yangu katika mtandao kwa kuweka password ambayo aijulikani na watu wengi na ambayo nabadilisha kila mara ili kueneza ulinzi wangu katika mtandao.

Asubuhi ninapo amka natengeneza kiamsha kinywa nakunywa kabla ya kuenda kazini nasafisha nyumba na kufanya usafi unaostahili katika nyumba yangu kabla ya kuenda kwenye ziara zangu za siku.

Siwezi kusema kwa uhalisia mara ngapi ambayo mimi huenda hospitali hii ni kwa sababu mimi sigonjeki mara kwa mara na pia naweza kwenda hospitali kwa ajili ya magonjwa yasiyo ya maana.

Kusherehekea mwaka mpya kwa kuenda kanisani, kusherehekea na wenzangu katika ibada, ili kukaribisha mwaka mpya kwa pamoja, na kujifurahisha kwa ajili ya kupata mwaka mpya, ikiwa mwenye siha njema na mwenye shukrani kwa Mungu.